Ukona, unakuanga na smartwatch? Nikona mbili? Aai, moja, kwanza mi pia nakuja uko ivo, iyo Christmas, nakuja na moli. So, nikona iyo saa, nikona record kitu ingine by the way, ndo maana nataka kuongelea story na saa. But nutakuelezea hivi tunafanya. Niko na, wananiuliza maswali apa, wananiuliza je, unavaa saa? Ne, naavaa saa, napenda kuvaa saa. Kwa sababu hiko na, inanionyesha time na, it's inakaa vizuri. Kwa mkono.